Kwa kweli, mimi ni binadamu ambae nimetembea miji tofautofauti kwenye ii dunia. Na nikisema kwamba nikependa kutembea mji tofautofauti kwa kwamba naeza kuwa nikidanganya. Kwani nimeeza kujivunia sana kutembea miji tofautofauti. Sio mji moja tuu nimeeza kutembea miji tofautofauti na kuna yenye ambae ningepewa uwezo, ningepewa nafasi nyingine na kueza kuitembelea kwa kweli. Ningeeza kufraia sana. Na hiyo kwani mii mtu wambayo namekua sana nikitembea nchini kote nimetembea huku unduniani kote. Na nchi ambazo mingi niweza kutembelea. Nchi za Afrika Na nchi za ugaibuni ya saa pale ujerumani. Nchi ambazo kwa kweli kunazo ambazo hukiingia hivyo tu. Unajihisi kwamba uko kwenye mazingira ambayo unaezana nae. Kukonye mazingira ambayo unajihisi kwamba huko mtulivu. Hivyo unakufusahindia sana kukua makinifu ina kusaidia sana kueza kujipunguzia aida asira ama kweza kujipunguzia msongo wa mawzo. Aida ambao unakusumbua. Hivyo ni kweli ni vyema sana kutambua kwamba jinsi ambavyo unavyeza kutambua njinsi ambavyo unavyoeza kujihusisha. Ama jinsi ambavyo unavyeza kupendelea nchi mfulani. Uweza kutofautiana kulingana vitu tofautofauti. Kwa mfano pale ambapo napendelea kutembea miji kama vile ya der salama nchini miji kama vile ya nairobi miji ingine tofautofauti uweza kubadilika hutegemea sana ni ana gani aambacho kilieza kufraisha huko ni nini ambachom ilikiona huko na ukiskia kwamba unakitamani sana hivyo kufanya uweza kutembelea sana sana. Asa uweza kutokona na maina mazingira mbamo yako huko napali ambapo unapofika kuamba, unajihisi kuamba umetosheka. Unajiisi kwamba hapa ndipo nukupokuwa nikitaji. Hapa ndipo nukua napenda sana kwa fikia. Kwani unasikia kwamba ayo ni mazingira. Ayo ni mandhali ambayo yanakuvutia. Ni mandhali ambayo unajiisi kwamba kana kwamba umtu alie tosheka. Ni mtu ambaye anajiisi kwamba iwapo nigepewa nafasi mgini nekukaa uku ama ni kuhishi uku milele. Ningefurahia sana. Hivyo, miji ambayo nimetembelea ni minti tofotofoti. Kwa mfano ni kianzia ni meze kutembelea mji ya narobi. Na kwa kweli, huu ni mji ambao, uspeshele wake ni mji yambao kiutazama kwa kweli. Unaisi kwamba, kuna kitu kicha uspeshele mbacho kimeze kujikita dani ya mji huu. Kuna kitu chamana sana mbacho, yu hapo watu wengi otaheze kukitambua kwamba kutafanya waeze kutamani sana kuhishi kwenye mji. Kwanza, utatambua kwamba, narobi ni mji pekee kwenye dunia nzima ili uliona buge wa nyama dani ya mji. Hilo ni swala, si swala tula kuchukulia kijujuu. Utaeza kutampua kwamba, ni buga ambaye imeza kufadhiwa vima. Inausalama wa kutosha kwa kisha kwamba, pia hawa nyama walie ndani, hawezi kutoka nje, kueza kuhashambulia, ama kueza kualetea mangamizo wakaaji wa mji. Na hiyo, inapea pia narobi sura jema sana. Inaipa pia kile kijani kibichi chakuonyeshana kwamba, sio kila mahali kuliko jaa kuliko jaa magorofa ama kuliko jaa Bustani. Hivyo ni vyema kutambua kwamba narobi ina uspesheali waki. Pia nimeeza kutembelea mizi kama vile Mombasa. Uko ni pwani yani pali ambapo na pofiki unajisi kwamba hapa kuna ustare. Hapa kuna mtu anaeza kukuja. Vyema na anaeza kupunguza. Kujipunguza asira. Anaeza kupunguza mawazo. Haitha alikuwa na sumbua jambo moja. Anaeza kulia kisha kwamba limeeza kutimia. Hivyo niyema kuhakisha kwamba jinsi na ina ya mji ambaop mtu anaishi. Weza kutofokiana. Na weza kumburudisha kitofauti. Sio lazima useme kwamba mimi na niburudisha kwa hii jinsi ama ile nyingine. La asha. Kila mji unauspecial ya wake. Kila mji unakitu ambacho unakina umana sana kwa ho hivyo tambua kwamba jinsi ambavyo aunavyoshiriki kwenye mji jinsi ambavyo unauona huo mji hiyo ndio sura ambaye picha ambayo inaweza kujichora hiyo ndio picha ambayinaeza kudhibitisha aina ya mji ambao unamo ishi. Hivyo, mimi upendelea sana. Niwapo nikipata na fasi mgini bora. Ningependelea kutembelea nchi mji wa mombasa Uni mji kwa kweli, ukiangalia ufuu wa bahari. Una kufanya unajiisi kwamba umefika hapo ndipo. Ukiangalia pia upande mungini unaona kwamba kuna nyumba, kuna magorofa, kuna gorofa nyingi sana ambazo nafanya iyo maeneo hau mazingira yanakuwa kwamba ya naweza kuvutia vima. Na pia ajua kwamba yanawezo kuweza kupunguzia msongo wa mawazo kusaindia sana. Kuweza kujituliza akili iwapu unashin.